Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya ni wakati mmoja nilipokuwa kidato cha kwanza nikienda shuleni ingawaje sikuwa nina hela nilimwona mwanafunzi mmoja tukiwa kwenye gari alikuwa anakaa mdhaifu mnyonge Alikuwa mtoto mdogo sana na nilipomwona mii niliskia nimeshikwa na alikuwa hajihisi vizuri alikuwa mgonjwa alikuwa na mamake na alikuwa anaonekana kuwa atoka kwa familia yenye kipato cha chini Sasa ile pesa niyokuwa nimepewa na mzazi ya matumizi shuleni Nili chukua kiasi fulani na nikapea mamake ili akamnunulie kitu tu Hata kama nikitu kidogo cha kukula ambacho kitamfurahisha hiyo ilinifanya nikakuwa na nilisikia huzuni sana na nikaona heri ata nimpee hiyo pesa Hata kama nitaenda kuteka shule bora nimemsaidia.